Asanti sana kwa swali lako. Kwa kweli kama binadamu, huwa nafanya mambo katdaa muhimu kila siku kwa makusudi ili kuendelea kuwa na afya nzuri ya mwili na akili. Nitakueleza kwa ufufanuzi. Kwanza kabisa ni kula chakula bora na chenye uwiano. Najitahidi kula mlo kamili, unao jumuisha vyakula vya aina tofauti, mboga za majani, matunda, protini, yakiwemo maharagwe, mayai, samaki na nyama, na pia wanga wakutosha. Pia huwa napunguza sana vyakula vya mafuta mengi, sukari nyingi na vyakula vya kusindikwa. Hatua ya pili ni kunywa maji ya kutosha. Nakunywa maji mara kwa mara, siku nzima. Haghalabu huwa nalenga glasi sita hadi nane. Maji husaidia mmeng'enyo wa chakula, husafisha mwili na husaidia ngozi na ubongo kufanya kazi vizuri. Kufanya mazoezi ya mwili pia ni hatua nyingine muhimu. Hapa huwa nafanya mazoezi angalau mara kadhaa kwa wiki. Kama kutembea haraka, kukimbia kidogo, kunyoosha misuli au kufanya kazi ya nyumbani zinazohitaji hasa nguvu. Mazoezi hunisaidia kuwa na nguvu kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha moyo. Hatua ya nne ni kupumzika na kulala vya kutosha. Nalipa kipaumbele suala hili la usingizi. Kawaida hua nalala kati ya saa saba hadi nane kwa siku, usingizi mzuri husaidia mwili kujijenga upya, kuimarisha kinga ya mwili na hunifanya niwe makini wakati wa mchana. Hatua ya tano ni kuepuka msongo wa mawazo kupita kiasi. Nikitambua mawazo mengi au msongo nachukua muda wangu wa kupumua kwa kina, kusikiliza muziki na kuzungumza na mtu ninae mwamini. Au kufanya kitu ninacho kipenda zaidi. Afya akili ni muhimu ni sawa na afya ya mwili. Hatua ya sita ni kudumisha usafi wa mwili na mazingira. Huwa ninaosha mikono mara kwa mara ama kunawa, ninaoga na pia kuhakikisha mazingira yanayonizunguka ni safi. Hali hii husaidia kuzuia magonjwa na kunifanya ninjisike vizuri. Hatimae ni kuepuka tabia za hatari. Kujitahidi kuepuka matumizi ya pombe kupita kiasi, sigara au dawa za kulevya kwa sababu zina madhara makubwa. Kwa ujumla, afya nzuri ni matokeo ya maamuzi madogo madogo anayofanya mtu kila siku. Si jambo kubwa ama mambo ambayo wenda kila siku utayazingatia. Lakini unapopiga hatua kufanya moja ama mawili ama matatu bila shaka mtindo huu utaimarisha afya yako.

Sadakta. Kuna njia nyingi ambazo huwa nazitumia ili kupata mapumziko ya kutosha. Na kati ya njia hizi kuu ni kama vile kulala ya kutosha, ili mwili na akili vipate nguvu mpya. Pili ni kupumua kwa kina au kukaa kimya kwa muda mfupi kuondoa mawazo. Tatu kusikiliza muziki laini au kufanya jambo ninalolipenda zaidi. Isitoshe kutembea kidogo au kunyoosha mwili pia ni muhimu na hatimaye kupunguza matumizi ya simu ili akili ipate nafasi ya kupumzika. Njia hizi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kurejesha nguvu haraka katika mwili wangu kujiandaa kwa minajili ya shughuli inayofuata. Hili ni muhimu sana.

Mhmm, mawasiliano ni moja wapo ya nguzo muhimu zinazofanikisha utenda kazi wa watu na hata utangamano. Kwa ujumla, mimi hupendelea kuwasiliana na watu kwa njia inayojenga ukaribu, uelewano, kwa sababu mawasiliano mazuri ndiyo msingi wa mahusiano bora na imara. Kwanza kabisa, napendelea sana mawasiliano ya ana kwa ana, kwa kuwa hunipa nafasi ya kuona hisia za mtu, lugha ya mwili, sauti, na hata jambo linalosaidia kuelewa ujumbe kwa undani zaidi. Pili, pale ambapo kukutana moja kwa moja hakuwezekani, ninapenda sana kutumia simu ya rununu au pia ujumbe wa sauti. Kwa wakati mwingine, ninapenda kutumia ujumbe mfupi. Kwani bado, huleta hisia ya ukaribu kuliko maandishi peke yake. Vile vile, kutumia ujumbe wa maandishi kwa mawasiliano ya haraka au rasmi, kupitia katika barua pepe, kwa sababu ni rahisi na huhifadhi kumbukumbu. Hatimaye, hujitahidi kuwa wazi, msikivu, na mwenye heshima katika kila njia ninayotumia. Kwani, namna ya kuwasiliana ni muhimu kuliko chombo chenyewe. La muhimu kwangu binafsi, na lile ambalo napendelea zaidi, ni kufanya mawasiliano yaliyo ya kweli, yenye kusikilizana na kuelewana. Kwa sababu, hunifanya nijisikie kunganishwa vizuri na watu ingine. Ahaa, kwa muhtasari nitasema: wazi, heshima, na uelewano. Huwa nayapa kipaumbele sana.

Mhmm, ununuzi ni kitu muhimu. Kwa kawaida, mimi napenda kununua vitu mahali panaponipa urahisi, ubora na bei inayolingana na dhamani. Kwa sababu, ununuzi mzuri huanza na uchaguzi sahihi wa sehemu ama soko. Kwanza kabisa napendelea kununua sokoni au madukani yaliyo karibu. Kwa kuwa kupata bidhaa mpya, hasa vyakula na pia inarahisisha kuwasiliana moja kwa moja na wauzaji. Pili, kwa bidhaa kama nguo au vifaa vya nyumbani huwa nachagua maduka makubwa ama makuu. Kwani, mara nyingi huwa nachagua nyingi na ubora unaoaminika. Vile vile, inapohitajika ama inapolazimu kitu maalumu ama kisichopatikana kwa urahisi, basi mimi hutumia ununuzi wa mitandaoni kwa sababu hunipa nafasi ya kulinganisha beii na kusoma maoni ya wateja. Hii itanipata tahadhari ya kutoibiwa pesa ama kufanyiwa mambo yasiyostahili katika mitandao. Vile vile, huwa makini na bei na ubora kabla ya kununua ili kuepuka hasara au majuto ya baadaye. Hatimaye, mahali ninaponunua hutegemea aina ya bidhaa, lakini kipaombele changu huwa hasa ninakiweka mahala ambapo ni sehemu iliyo rahisi inayonipa ubora ninaotaka na matumizi bora ya pesa zangu. Kwa hivyo, napenda kununua pale ambapo nina uhakika na hali ya kuridhika na kile ninachokipata.

Asanti sana kwa swali hili, lenye uzito. Kwa kawaida, ninapobsherehekea sikukuu, mimi hujitahidi kuifanya iwe ya maana na yenye furaha kwa sababu sikukuu ni muda wa kupumzika, kufurahia, na kuimarisha mahusiano. Kwanza kabisa, huwa ninaanza kwa kuandaa mazingira ya nyumbani au sehemu ya sherehe ili iwe ya hali ya shangwe na utulivu unaopelekana na sikukuu husika. Pili, ninatumia muda wa familia au marafiki wa karibu kwa kuwa kushirikiana nao kwa mazungumzo, vicheko na kula pamoja huongeza furaha mara dufu. Vile vile, ninapenda sana kuandaa au kushiriki chakula maalum, kwani chakula ni sehemu muhimu ya sherehe na huwakutanisha watu wa tabaka mbali mbali pamoja. Aidha, mara nyingine mimi hujishughulisha na burudani kama muziki, michezo na pia kutazama vipindi maalum ili kuifanya sikukuu iwe ya kukumbukwa. Hatimaye kutenga muda wa kushukuru na kutafakari kwa sababu kufanya hivyo hunikumbusha dhamani ya siku hiyo na kunipa fursa ya kuwa na amani ya ndani na kujiandaa katika maswala ya kipindi ama siku zinazofuata. Kwa ujumla nitasema, ninasherehekea siku kuu kwa njia rahisi lakini yenye furaha, ukaribu na maana ya kweli na yenye uhalisia.

Da, nalipenda swali hili. Kwa mtazamo wangu, nilijihisi vizuri na kuridhika kuhusu wasilisho. Kwa sababu, nilikuwa la mpangilio mzuri na niliwasilisha ujumbe kwa njia iliyoeleweka. Mwanzo kabisa, nilijihisi mwenye kujiamini kwa kuwa hoja zilitolewa kwa mtiririko, unoeleweka na viunganishi vilisaidia kuunganisha mawazo vizuri. Pili, nilihisi mtulivu kwa sababu maandalizi yalionekana kuwa ya kutosha na maudhui hayakuwa ya kuchanganya. Aidha kulikuwa nahisia ya mafanikio. Kwa kuwa, wasikilizaji ama hahadira, waliweza kufuatilia na kuelewa ujumbe uliokusudiwa kwa njia rahisi. Hatimaye, ninapo litafakari upya nahisi, wasilisho lilikuwa uzoefu mzuri, ulionijengea ujasiri na kuniacha na hamasa ya kuboresha zaidi mara nyingine. Kwa jumla, wasilisho liliniacha na hisia chanya ya kuridhisha na kunitia motisha ya kuendelea kujiandaa kwa mawasilisho mengine zaidi.

Aha, hili ni swali zuri tena sana. Kwa mtazamo wangu wa jumla, napenda sana sanaa inayohusiana na hisia na kuacha ujumbe. Kwa sababu sanaa nzuri hunifanya nifikirie na kuhisi kwa pamoja. Kwanza kabisa, napenda sanaa ya uchoraji. Hasa ile inayotumia rangi kwa ubunifu kwa kuwa rangi huwasiliana na hisia bila maneno na kunifanya nitafakari kwa kina. Haida, napendezwa sana na sanaa ya muziki kwa sababu huweza kubadilisha hali ya moyo haraka na kuunganisha watu bila kujali lugha. Isitoshe napenda pia sanaa ya uwandishi kama mashairi na hadithi kwa kuwa maneno yaliyopangwa vizuri yana nguvu ya kuibua mawazo na hisia mseto. Aidha sanaa ya ngoma na maigizo hunivutia kwa sababu huunganisha mwili, sauti na hisia katika ujumbe mmoja unaonekana wazi. Hatimae, napenda sana, sanaa ilio na maana ya ubunifu, kwa sababu huniacha na fikra mpya na kunifanya kuthamini utofauti wa vipaji vya binadamu. Kwa ujumla, napenda sana inayochanganya hisia, ujumbe na ubunifu wa kweli.

Kwa kweli, bila kuficha lolote, mimi hupokea maoni kutoa kwa wengine kwa moyo wazi na moyo mkunjuvu. Kwa sababu, ninaamini maoni ni sehemu muhimu ya kujifunza na kujiboresha katika kazi. Kwanza kabisa, huwa napenda kusikiliza kwa makini bila kukatiza. Kwa kuwa kufanya hivyo, kutanisaidia kuelewa nia na ujumbe na wa yule anayetoa anachokilenga. Pili, hujitahidi sana kutotumia hisia kali mara moja kwa sababu si kila maoni ni shambulio, bali mara nyingi ni msaada wa kuboresha huduma baadae. Vile vile, ninayachambua maoni hayo kwa utulivu na kwa kina ningetofautisha kati ya yaliyoyakujenga na yale yasiyo na msingi wa wazi. Aidha, napopata maoni ya kweli na ya msaada, huyachukulia na kuyatilia maanani na kuyafanya kuwa somo na kuyatia katika matendo ili kuboresha mwenendo au kazi yangu. Hatimae, ni vizuri kuwashukuru. Kwa hivyo, huwa natoa shukurani kwa wote wanatoa maoni kwa sababu, huchukua muda wao kutoa habari hizo za mrejeleo, ishara ya kujali na ushirikiano.

Swadakta, naamu, nimewai kujaribu chakula cha kigeni. Chakula nilichowai kujaribu kiliniacha na kumbu kumbu ya kipekee kwa sababu kilikuwa tofauti na kile nilichokizoea, lakini pia kilikuwa cha kufutia latha. Kwanza kabisa, nilianza kwa kujaribu pizza ya kiitaliano, ambayo ilinivutia kwa mchanganyiko wajibini, nyanya na viungo laini, na hivyo kunifanya ni dhamini urahisi wenye latha. Isitoshe niliwai pia kuonja wali wa kichina kwa sababu ulitengenezwa kwa mbinu tufauti na ule wa kawaida wakiafrika na ulikua na latha iliochanganyika vizuri. Vile vile nilijaribu burger ya kimarekani ambayo ilikuwa kubwa na yenye mchanganyiko wa nyama mboga na mikate laini jambo lilonifanya nijisikie nimeshiba kwa mudamrefu. Haitha, siku moja, nilipata nafasi ya kujaribu shushi ya kijapani ambayo ilikuwa ya kipekee kwa kuwa utengenezwa kwa samaki mbichi na ilinipa uzoevu mpya kabisa wa latha. Hatimae, vyakula hivi vya kigeni, vilinifundisha kuwa chakula ni njia ya kujifunza, tamaduni, tofauti na kufungua kili kwa vitu vipya. Kwangu mimi kujaribu chakula cha kigeni kulinipa furaha uzoefu mpya na uelewa mpana wa dunia.

Kujadili siasa ni jambo lenye uzito na linalohitaji busara kwa sababu linagusa maslahi ya watu wengi na mustakabali wa kijamii. Naam napenda kuzungumza kuhusu siasa. Pale mazungumzo yanapokua ya kielimu na ya kuheshimiana kwa kuwa hunipa nafasi ya kuelewa mitazamo tofauti ya watu na namna maamuzi ya kisiasa yanavyoadhiri maisha ya watu. Pili, mazungumuzionya siasa hunisaidia kufikiria kwa kina kuhusu haki wajibu na uongozi jambo linaloongeza ufahamu wa maswala ya kijamii. Pia, huwa makini sana kwa sababu siasa zinaweza kuibua hisia kali na migongano ama migogoro endapo zitajadiliwa bila heshima au kwa upendo. Pia, napendelea zaidi kusikiliza na kubadilishana mawazo kwa utulivu, kwa busara, bila kubishana na yeyote au kushawishiana kwa nguvu. Hatimae, ninaona siasa kama mada muhimu, lakini nayopaswa kuzungumziwa kwa hekima, uwazi, wa akili, na lengo la kujenga. Kwa hivyo, naweza penda kuzungumza kuhusu siasa, mradi mazungumzo yawe ya heshima, busara, uelewa na kujifunza si ya magombano au migogoro.

Naam, napenda chakula kitamu, kitamu kama asali, kwa sababu chakula kizuri huchangia furaha na ustawi wa mwili na hata moyo. Chakula kitamu hunifanya ni furahiye kula, na hivyo kula kwa hamasa, badala ya kula kwa lazima. Aidha, ladha nzuri huongeza hisia chanya na hunipa raha ya muda huo, hasa ninapokula kwa utulivu. Vile vile, chakula kilichopikwa vizuri, huwa huonyesha umuhimu na ubunifu na juhudi za mpishi, jambo linalo nifanya kumdhamini mpishi na pia kukidhamini chakula chenyewe. Hata hivyo, napendelea chakula kitamu ambacho pia ni cha afya kwa sababu ladha pekee bila kuzingatia afya, si bora kwa muda mrefu. Hatimae, nina amini chakula bora ni kile kinacho unganisha ladha afya na furaha ya moyo. Kwa hivyo, chakula kitamu kiwe na uwiano na manufaa kwa mwili.

Upande wangu mimi kusema kweli huwa napenda sana kusoma ama kupokea habari kupitia katika mitandao. Mbona kupitia katika mitandao? Kwanza kabisa habari mtandaoni hunipa taarifa kwa haraka na hivyo ninaweza kujua kinachoendelea muda huo huo bila kusubiri. Pili, mtandao hunipa fursa ya kupata vyanzo tofauti tofauti vya habari. Jambo linalonisaidia kulinganisha taarifa moja na nyingine na kuelewa habari kwa upana na kina zaidi. Vilevile, kusoma mtandaoni ni rahisi kwa kuwa unaweza kutumia simu, tarakilishi, kipakatalishi ama kompyuta yako popote ulipo. Hata hivyo, bado ninathamini gazeti la karatasi kwa sababu kusoma kwa utulivu bila kiwambo kuna ladha na umakinifu wake wa kipekee. Hatimaye, ingawa ninapendelea habari mtandaoni kwa urahisi ninaona vyote vina nafasi yake kulingana na muda na mazingira mtu alipo kwa hivyo, langu kuu ni habari mtandaoni lakini gazeti bado lina nafasi yake na thamani yake.

Mhmm, chumba changu cha kulala. Pia ni chumba cha malazi. Ni sehemu ninayoithamini sana kwa sababu ndicho kinachonipa pumziko la kweli baada ya shughuli na heka heka za siku. Chumba changu si kikubwa sana wala si kidogo kupita kiasi, bali ni cha wastani, jambo linalo nifanya nijisikie huru bila kupoteza hali ya ukaribu. Kuta zake zina rangi tulivu, kama ile ya bluu ama samawati hafifu na pia ya krimu, kwa kuwa hizi ni rangi ambazo hunipa amani ya akili na hunisaidia kupumzika vizuri. Kitanda kilichopo katika chumba changu ni cha kuridhisha kwa sababu kina godoro lenye usawa mzuri kati ya ugumu na ulaini na hivyo hunifanya nilale kama mtoto mchanga usingizi mzuri mwanana bila maumivu ya mwili kutoka dirishani ninapo chungulia nje. Huwa naona mazingira ya nje ya kupendeza kama miti, inayo peperushwa na upepo, laini, anga iliotulia majengo, ya mbali, yaliyo marefu na mafupi. Mambo haya yote, hunipa hisia ya hewa safi na unituliza ninapo chungulia. Hatimae, ninacho kipenda zaidi ndani ya chumba changu, cha kulala ni utulivu wake. Kwa sababu humo unaweza kuwa peke yako ukifikiri, kipumzika na kujisikia salama. Kwa jumla, chumba changu, cha kulala ni mahala, pa amani, faraja na mahala pa kujirudia nguvu. Hiyo ndiyo sababu inanifanya nikipende sana na kionekane kuwa maalum kuliko vingine vyote.

Ahaa, kumbu kumbu zangu nzuri za shule uniletea isia za furaha na shukrani. Kwa sababu zilikuwa nyakati muhimu za kujifunza na kukuwa kutoka utotoni hadi kuwa mtu mzima ambaye sasa nilijifahamu ambaye ningeweza kufanya mamuzi ya busara bila kumtegemea mtu. Kwanza ninakumbuka urafiki, nili ujengo kwa muda mrefu na wanafunzi wenzangu kwanzia chekechea, hadi, grade ya chini, grade ya kwanza mbili tatu, huja katika madarasa ya kati na yale ya juu. Kwa jumla, ushirikiano nilio utoa mahala pale hasa katika masomoni na kucheka pamoja umenifahi leo. Haitha, uwa nina kumbuka walimu waliokuwa wananitia moyo kwa sababu wali nisaidia kujifunza nidhamu na kujiamini. Vile vile, kushiriki michezo na shuguli tofauti za shuleni kulinipa furaha na kujifundisha mengi hasa ushirikiano na kutia bidii katika chochote nachokifanya. Atimae, ninapokumbuka kipindi hicho, uwa ninahisi furaha na hamasa. Kwa kuwa, shule linijenga na kunifanya mtu nilie hii leo. Kwa kifupi ntasema, shule ni za dhamani na ni za kufuraisha.

Ahaa, hili ni swali nzuri sana linalonirejesha miaka ya hapo nyuma. Mimi ninaposherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Huwa ninahisi furaha na shukrani kwa sababu ni siku ya kutafakari na kujitathimini. Kwanza, huwa natenga muda wa kuwa na familia au marafiki wa karibu kwa kuwa uwepo wao hunipa furaha ya kweli. Aidha, huwa nina andaa au kushiriki chakula maalum kwa sababu kula pamoja huongeza ukaribu na shangwe. Vile vile kupokea salamu na heri njema kutoka kwa marafiki na jamaa, jambo hili huwa linanifanya nijiskie kujitathmini, kujiheshimu na pia kuthaminiwa. Hatimaye huwa ninatafakari sana mafanikio na kujipangia malengo mapya ya maisha kwani hii ni nafasi ingine nimepewa na mwenyezi mungu kuishi tena. Kwa hiyo huo inanikumbusha safari ya maisha yaliyopita na yale yanayokuja. Kwa kifupi, tutasema ya kwamba, siku yangu ya kuzaliwa, huwa, ya kunyenyekea sana, ya furaha na ya shukrani.

Aha, majira nayopenda hunipaisia ya utulivu na faraja kwa sababu huwadhiri sana hali ya muili na moyo. Majira nayoyapenda zaidi ni yale ya joto. Hasa joto la wastani kwa kuwa hali ya hewa huwa ya kupendeza na hurahisisha kufanya shuguli za nje bila usumbufu. Majira hayo unifanya nijisikie mchangamfu na mwenye nguvu kwa sababu siku hua angavu na zenye mwanga wakutosha. Haida napendelea kipindi ambacho. Hakuna baridi kali wala joto kali. Napenda kile cha wastani kwa sababu muili hubaki katika hali ya faraja. Atimae, ninapofurahia majira hayo, huwa ninahisi mtulivu na mwenye furaha kwa kuwa mazingira, huwa rafiki wa maisha ya kila siku. Napenda sana majira ya hali ya hewa ya wastani na yenye utulivu.

Naam, naam, naam, naam, napenda hesabu sana kwa sababu hunifanya kufikiri kwa umakini na kwa mpangilio. Hesabu hunisaidia kukuza uwezo wa kutatua matatizo kwa kuwa kila swali huhitaji mantiki na hatua za kufuata. Aidha, napenda jinsi hesabu zinavyokuwa na majibu yaliyowazi jambo linalonipa kuridhika na nikimaliza swali. Hesabu hunifundisha uvumilivu na nidhamu kwa sababu mafanikio yanapatikana kwa kufanya mazoezi mara kwa mara. Kule kuongeza, kutoa, kugawanya, kuzidisha. Ninapofanikiwa kuelewa hesabu, huwa ninahisi furaha na kujiamini kwa kuwa imenionyesha uwezo wa akili yangu. Yesabu ni muhimu. Hunijenga kiakili na kimtazamo.

Haa, kusema kweli kwa sasa sina ndege wa kufugwa nyumbani, kutokana na mazingira ninamoishi hivi sasa. Lakini ninaelewa vizuri mvuto wa kuwafuga hawa ndege kwa sababu wao huleta uhai na furaha nyumbani. Ndege wa kufugwa hupendeza kwa sauti na rangi zao jambo linalofanya. Mazingira ya nyumbani yawe ya kupendeza. Kuwafuga ndege hawa kuna faida nyingi. Kwa mfano, pitia katika ndege hawa, tunapata mayai na pia tunapata nyama ambayo ni chimbuko zuri sana la proteini katika mwili wa binaadam. Ndege kama kuku, tausi, bata na hata njiwa ni muhimu sana katika mazingira. Kuwafuga kunaitaji, uwangalifu na uwajibikaji wa hali ya juu kwa kuwa wanaitaji chakula usafi na mazingira salama. Kwatunza ndege, uwafundisha watu uvumilivu na upendo kwa viumbe wengine. Ingawa sina ndege nyumbani, ninaona ufugaji. Wao, ni jambo zuri na la kufrahisha na kwa wanaowapenda. Kwa kifupi nitasema nawathamini na kuvutio nao. Licha ya kuwa, sijawafuga hapa mjini.

Sadakta, sadakta, sadakta. Malengo yangu, kazini ni kujenga maendeleo, ya maana na yenye kudumu. Kwa sababu kazi nzuri, hunipa mwelekeo na kuridhika kibinafsi. Ninalenga kuboresha ujuzi wangu kila wakati, kwa kuwa kujifunza endelevu, hunifanya nibaki na ushindani na ubora kazini. Pia nina kusudia kufanya kazi kwa bidii na kwa uadilifu kwa sababu matokeo mazuri uanza na nidhamu na uwajibikaji. Vile vile, ninapenda sana kuchangia katika mafanikio ya timu au tasisi. Ninayofanya kazi nayo kwa kuwa ushirikiano, huleta matokeo makubwa na ya kupendeza. Hatimae, nina lengo la kukua kitaaluma na kupata nafasi bora zaidi. Ili niweze kuleta mchango mpana na pia kujijengea maisha bora ya badae. Kwa jumla, lengo langu ni kukua, kuchangia, na kufanikiwa, kwa njia, yenye maana na ya kudumu milele.

Kwa lengo la kupunguza kiu na kufurahia utulivu na ladha. Kinywaji cha baridi ninachopenda zaidi, hunipa hisia ya uburudisho na raha. Na kinywaji chenyewe ni sharubati au juisi ya matunda baridi hasa ya machungwa au embe. Kwa kuwa unipa ladha tamu na asili na huniboresha mwili. Wakati mwingine, huwa nachagua maji baridi kwa sababu ni rahisi, safi na huzima kiu haraka bila madhara. Vile vile, napenda soda baridi mara chache tu kwa kuwa hunipa burudani na ladha ya kipekee, hasa nikiwa napumzika. Mwisho, mimi uchagua kinywaji kulingana na hali ya mwili na mazingira na pia majira. Lakini lengo langu hubaki kuwa kupata uburudisho na faraja. Hilo kwangu ni muhimu.

Kinyoaji najokipenda zaidi na ambacho hunipa uburudisho na utulivu kwa sababu huwa ninalenga sana, nijisikie vizuri wakati napokinywa, nijuisi ama sharubati ya matunda. Hasa hile ya asili kwa kuwa inaladha tamu na kawaida hunipa vitamini muhimu. Kunisaidia kupunguza kiu na kuniyongezea nguvu kwa njia kiasili. Ninaipenda kwa sababu inaweza kunyuewa wakati wowote, wa siku, bila kuleta madhara makubwa muilini. Atimae, ninapokuwa nikipata kinyoaji changu. Huwa ni nahisi faraja na mchanga mfu, jambo linalonifanya nikithamini kila wakati. Kinywaji, cha matunda wewe, kitamu, chenye afya na chenye kuburudisho.

Namu, namu, namu. Aitha Wi-Fi au data ya simu, huwa ninachagua nje interneti kulingana na mazingira ninayojipata. Kwa sababu, kila moja inafaida yake. Kwa mfano, ninapenderea sana kutumia Wi-Fi kwa kuwa ni ya haraka, dhabiti na unirusu kutumia interneti kwa mdamrefu bila wasawasi wa garama yoyote ama garama kubwa. Wi-Fi uniraisishia kufanya kazi nzito kama kupakua au kutazama maudhui mengi kwa wakati umoja. Pia, ni nzuri sana ninapotaka kutazama zile filamu zinazo chukua data nyingi kuliko zile fupi zinazo weza kufanywa ukitumia data. Ata hivyo, ninapokuwa nje ya nyumba au mbali na wifi mara nyingi huwa natumia data ya simu kwa sababu unipa uhuru wa kuendelea kuwasiliana na kupata tarifa popote nilipo kwa urahisi. Atimae, mimi utumia zote mbili kwa busara nikichagua ile inayofa zaidi kulingana mahala ninapojipata na aina ya matumizi. Wi-Fi, kwa kweli ndiyo nayotumia zaidi, lakini pia data ya simu unisaidia pale inapoitajika.

Naam, naam, naam. Mimi hupenda kucheza mchezo ya ubao. Kwa sababu michezo hio, hunichangamsha na kunifanya nifikiri kwa umakinifu. Micheze ya ubao, hunipa nafasi ya kutumia akili na mikakati, jambo linalosaidia kukuza uwezo wa kufikiri kwa kina na kufanya maamuzi ya busara. Mchezo wa ubao, huleta furaha zaidi, inapochezwa na marafiki au familia, kwa kuwa huwa inasaidia kuimarisha mawasiliano, utangamano na ushirikiano. Vile vile, michezo hio husaidia kupumzika bila kutumia kiwambo kwa muda mrefu, hivyo akili hupata nafasi ya kutulia ama kupoa. Ninapocheza michezo ya ubao kwa kweli, huwa ninahisi burudani ya kweli na ukaribu na watu nilio nao. Kwangu mimi, mchezo huu ni wa kufurahisha, ni wa kuelimisha na ni wa kuunganisha watu pamoja.

Asanti sana nalipenda swadilako. Ndoto yangu kubwa ni kufanikiwa kwa njia yenye maana na mchango chanya katika jamii. Kwa sababu, mafanikioa ya kweli hayapimwi kwa faida binafsi pekee. Natamani sana kukua kielimu na kitaaluma. Ili niweze kuwa na ujuzi na uwezo wa kutatua changamoto kwa ufanisi. Pia, ningependa sana kuwa na kazi au shughuli inayowagusa na kuwasaidia wengine kwa kuwa kutoa mchango kwa jamii, huleta kuridhika hasa, kule kwa ndani. Vile vile, ni nandoto ya kuhishi maisha yenye uwiano na utangamano, kazi, familia na hata katika afya. Kwa sababu, mafanikio bila amani na afya hayana ladha, hatimaye, ninataka sana kuwacha alama njema. Yani niwe kielelezo cha kukumbuko hata iwe ndogo kivipi, mradi itakumbukwa kwa wema na kwa manufaa. Kwa hivyo, ndoto yangu kubwa ni kukua, kuchangia na kuishi maisha yenye maana.

Kwa kweli, sababu ya mtu kuvalia nguo au lebasi ni kusitiri uchi, kando na kuwa mapambo. Kwa upande wangu mimi hupenda kuvaa nguo, zinazo nipa faraja na kujiamini. Kwa sababu mavazi, huadhiri jinsi mtu anavyojisikia. Na pendelea nguo au lebasi za kawaida na rahisi. Kama fulana na suruali, kwa kuwa ni huru na zinafaa kwa shughuli nyingi. Pia napenda nguo zilizo safi na zilizo pangwa vizuri. Zikapigwa pasi, zikanyooka, twa. Kwa sababu, hunifanya nijisikie nadhifu na mwenye heshima. Kwa hafla muhimu ama maalumu, huwa nachagua mavazi rasmi au nusu rasmi ilikuendana na mazingira husika pamoja na kile kinacholengwa. Nina chagua mavazi kulingana na hali ya hewa na shughuli, lakini kipaumbele changu hasa, hubaki kuwa faraja na muonekano mzuri, huku nikilenga kudumisha heshma kwa wale watakao nitazama. Mavazi yanayo valiwa kwangu, yawe rahisi, nadhifu, yenye heshima, na yale yanayo andana na mazingira.

Hmm, hamna shughuli huwa ninaipenda sana ninatamani kila wakati ifanywe kama tathimini ya kazi. Maanake wakati huo huwa ninajihisi kwa utulivu na uwazi kuhusu tathimini ya kazi yenyewe. Kwa sababu huzingatiwa kama sehemu ya kujifunza mambo mapya na kukua zaidi. Tathmini za kazi huwa naziona kama fursa ya kuelewa nguvu zangu kujipima tu na maeneo yanayohitaji kuboreshwa kwa kuwa mrejesho wa kazi hunipa mwelekeo na mtazamo mpya huwa ninajitahidi sana kupokea maoni kwa moyo mkunjufu, moyo ulio wazi na uliyotayari kujifunza kwa sababu kufanya hivyo hunisaidia kuboresha utendaji kazi wangu. Aidha, tathmini zinapofanyika, hasa kwa haki, huniongezea motisha na morali ya kujiamini kazini, nikikumbana na changamoto au mpungufu, huwa nazichukulia kama hatua ya kujijenga upya. Mahai, ninapokumbuka tathimini zilizopita, huwa ninahisi zilinisaidia kukua kitaaluma kuja na mikakati mipya, itakayofanya, utendakazi wangu na utoaji huduma wangu, uwe bora zaidi, katika mwaka unaofuata. Kwa muhtasari nitasema hivi, huwa nazipokea tathmini za kazi kama chombo, cha maendeleo na uboreshaji endelevu wa huduma.

Kwa kweli mimi, upenda kutazama video kwenye majukua mbalimbali ya mbayo yananipa tarifa, burudani au kozi za kujifunza. Huwa napenda sana kutazama video kwenye YouTube kwa sababu kuna yaliomo mengi tofauti humo kama elimu, burudani, na mambo ya kila siku ikiwemo habari. Natazama video za habari mitandaoni ili kujua matukio yanayojiri duniani na kwa haraka. Vile vile kwa masomo au study mpia. Na shiriki sana kwenye video za kozi, za mitandaoni au mafunzo kwa sababu unisaidia kukuza ujuzi wangu, wandani. Hatimaye wakati muingine, huwa na shangilia video za tukio malumu ama matukio malumu, muziki au filamu fupi kwa ajili ya burudani tuu ama vichekesho. Kwa hivo mara nyingi, mimi natasama video mitandaoni kwa madhumuni ya elimu, habari na brudani.

Ahaa, ninapendelea sana viatu vinavo nipa faraja na udhabiti. Kwa sababu, viatu vina mchango wake mkubwa katika afya na muanekano wa mtu. Napenda vile viatu vya michezo kwa kuwa ni laini vina starehesha miguu na vinafaa kwa kutembea au shuguli za kila siku. Kwa mazingira ya kazi au hafla rasmi, mimi huchagua viatu vya ngozi. Kwa sababu huwa vinaonekana nadhifu na vinaleta heshima zake. Napendela sana viatu vyepesi vinavo dumu kwa muda mrefu. Kwa kuwa hunirahisishia matembezi ama kule kutembea bila kuchoka haraka. Hasa unapoenda matembezi ya muda mrefu. Atimae, mimi huchagua viatu kulingana na tukio. Lakini kipaumbele changu, maranyingi, hubaki, kwenye faraja na ubora. La muhimu, viatu, vinistareheshe, vidumu na vilingane na mazingira hivyo nitavichukua.

Hili ni kati yale maswali mazuri sana nayopenda kuyajibu. Kwa kweli somo nalolipenda zaidi la kisayansi na ambalo hunivutia kwa namna, linavueleza maisha na mazingira yanaonizunguka ni somo la biolojia. Somo la biolojia kwa sababu maranyingi hunisaidia kuelewa mwili wa binadamu mimea na viumbe hai kwa jumla hunipa mzisimuko kila napo lipitia. Biolojia unifanya ni thadhmini afia na mazingira kwa kuwa unionyesha uhusiano uliopo kati ya viumbe na mazingira yao. Majaribio na mifano ya kivitendo katika somo hili ufanya kujifunza kue kwa kufutia, kueleweka kwa urahisi na wakupendeza zaidi. Ninapojifunza baolojia huwa ninahisi ninaelewa maisha kwa upana na kwa undani zaidi. Baolojia ndilo somo la science. Ninalolipenda zaidi kwasababu gani, linalinganisha elimu maisha na mazingira kwa njia iliyo wazi.

Ndiyo, ndiyo, huwa ninahifadhi kitu cha dhamani maishani kwa sababu vitu fulani vina umuhimu wa kipekee kuliko dhamani ya fedha. Ninaifadhi vitu vya kumbukumbu kama zawadi au picha kwa kuwa hunikumbusha watu na matukio muhimu katika maisha. Vitu hivyo vina dhamani ya kuhisi kwa sababu huunganisha kumbukumbu na hisia za watu kwa wakati uliopita. Nahakikisha mara nyingi ninavitunza kwa uangalifu kwa kuwa ni alama ya heshima kwa yale yanayowakilishwa. Ninapoviona huwa ninahisi furaha na shukurani kwa sababu hunikumbusha safari yangu ya maisha. Kwa kifupi, niina hifadhi vitu vya dhamani kwa sababu ya maana yavyo, si kwa gharama yake tu.

Ndiyo, napenda kula mahindi bisi ama popcorns ukipenda kwa sababu ni rahisi kuyatafuna na hufaa katika nyakati za mapumziko. Huwa ninapenda mahindi bisi kwa ladha yake nyepesi na ilio na mnato. Jambo linalofanya iwe ya kufurahisha kula. Ni chakula kinachofaa wakati, wa kutazama filamu au kushiriki mazungumzo kwa kuwa, haileti uzito tumboni haraka. Mahindi bisi yanaweza kutayarishwa kwa njia tofauti kama ya chumvi au yenye ladha nyingine hivyo kutoa chaguo kulingana na upendeleo wako ama uchaguzi wako binafsi. Ninapokula mahindi bisi huwa ninahisi burudani na utulivu kwa sababu huendana sana vizuri na muda wa mapumziko. La muhimu kwangu na kile kinachofanya nipende mahindi bisi ni ile hali yake ya urahisi kuyala na kuiandaa na hali ya burudani. Tunapopiga mazungumzo kwani hufurahisha sana.

Ukweli mchungu bila kuficha chochote, mimi hupenda zaidi mazingira yenye uwiano kati ya kusimamia na kusimamiwa. Kwa sababu, kila nafasi ina mchango wake muhimu. Napenda kusimamiwa pale ninapohitaji mwongozo na mrejesho. Kwa kuwa, usimamizi mzuri hunisaidia kujifunza, kuboresha, utendaji na kubaki kwenye mwelekeo sahihi. Pia napenda kusimamia wengine inapowezekana kwa sababu nafasi hiyo hunipa fursa ya kuongoza kusaidia wengine kukua, kuwanoa, kutumia ujuzi nilionao na kuwajibika zaidi kama kiongozi wao. Kusimamia, hunifundisha uvumilivu, uhusiano bora na mawasiliano yaliyo muhimu. Huku kusimamiwa kukinikumbusha unyenyekevu nidhamu na uadilifu. Ninaamini mazingira bora ya kazi ni yale yanayoruhusu mtu kujifunza chini ya uongozi na pia kuongoza kwa hekima. Langu, napendelea uwiano kati ya kusimamia na kusimamiwa kulingana na jukumu na mazingira ya kazi.

Hmm, suruali au sketi. Mimi napendelea sana suruali zaidi ya sketi. Kwa sababu suruali hunipa uhuru wa kutembea na kufanya shughuli kwa urahisi. Suruali hunifanya nijiskie huru na salama wakati wa shughuli za kila siku. Ni rahisi kuzichanganya na aina tofauti ya nguo nyinginezo. Jambo linalo rahisisha uchaguzi wa mavazi. Vila vile suruali hufa katika mazingira mengi iwe ya kazi au ya kawaida. Hatimae, ingawa sketi zinamvuto wake katika hafla fulani chaguo langu la kila siku hubaki kuwa suruali. Na ipendelea kwa sababu inaleta faraja na matumizi yake ni mengi ukilinganisha na sketi.

Ni nani asiyependa kutembea katika miji mbali mbali ya ulimwengu. Mimi ningependa sana kutembelea mji unaochanganya na historia utamaduni na maendeleo. Mji ambao kwa kweli ni wa kwanza. Iwapo ningepata nafasi ya kutembelea ni mji wa Paris kule ufaransa. Kwa sababu ni mji wenye historia kubwa sana na majengo ya kuvutia mji wa paris, unavutia kwa utamaduni wake wa sanaa, makumbusho na maisha ya watu binafsi, maisha ya kiafrika na yale ya kizungu. Ningependa kushuhudia mandhari kama mnara wa ifei na mitaa ya kihistoria kwa kuwa huongeza uzoefu wa kipeke. Ninapofikiria safari hiyo, huwa ninahisi msisimko wa hamu kujifunza zaidi kuhusu dunia. Mji huu nitautembelea siku moja. Kwa sababu ni mji wa sanaa, historia na uzuri.

Kustarehe? Ninapotaka kustarehe ili kuondoa uchovu wa mwili na mawazo. Mimi huchagua mambo rahisi tu lakini yenye kunituliza kweli. Mimi upunguza kazi ya shughuli na kukaa kimya kwa muda mfupi kwa sababu kunipa nafasi ya kupumua na kujitenga na presha ya maisha. Pia, huwa nasikiliza muziki laini au kutazama kitu cha kufurahisha kama filamu fupi fupi. Nakuwa nimepata nafasi nzuri ya kubadilisha hali ya moyo haraka. Pia, wakati mwingine mimi utembea kidogo au kujinyoosha mwili kiasi, jambo linalonisaidia kuachilia mvutano wa mwili. Aidha, huwa ninapunguza matumizi ya simu na mitandao kwa sababu akili huitaji mapumziko kama mwili. Hatimae, mimi ujitengenezea mazingira tulivu kama kukaa mahali penye utulivu au kunywa kinywaji ninachokipenda ili kujisikia faraja kamili. Nitulie, nipate burudani iliyo nyepesi na kujipa muda wangu mwenyewe hiyo ndiyo mbinu ninayoitumia ili kuondoa uchovu wa mwili na mawazo.

Kusema kweli mimi hupendelea zaidi upepo waa asili kuliko ac kwa sababu upepo wenyewe hunipa hisi ya utulivu na kawaida. Upepo wa asili hunifanya nijisikie huru na karibu zaidi na mazingira kwa kuwa hewa huingia moja kwa moja mwilini kwa upole bila ukali. Hunipa faraja bila kunifanya nijisikie baridi kupita kiasi. Jambo linalosaidia mwili kubaki katika hali ya kawaida. Ninapotakiwa kukabiliana na joto kali, basi AC huwa muhimu, hasa niwapo kwenye gari. Kwa sababu, hunisaidia kupunguza joto haraka na kufanya mazingira yawe rafiki. Chaguo langu hutegemea hali iliyopo, lakini kwa utulivu wa kawaida, upepo wa asili huniridhisha zaidi ya AC. Kwa hivyo, napenda upepo wa asili ila ac hutumika tu pale inapohitajika.

Kusema kweli vitabu ni vingi, lakini kitabu ninachokipenda zaidi ni kile kinachonifanya kufikiri kwa kina na kujitafakari. Kwanza napenda vitabu vya hadithi, vitabu vilivyo na hadithi zenye mafunzo ya maisha, kwa sababu hunionyesha changamoto za binadamu na namna ya kuzishinda kwa hekima. Kitabu hicho hunivutia kwa lugha rahisi lakini yenye ujumbe mzito. Jambo linalonifanya kusoma kusiwe kwa kuchosha bali kwa kufurahisha. Aidha wahusika wake hunifanya nijifunze kuhusu maamuzi, uvumilivu na matumaini kwa kuwa maisha yao yanafanana na hali halisi. Kila ninapokikumbuka au kukisoma tena, huwa ninahisi hamasa mpya na mafunzo yanayodumu. Kitabu ninachokipenda, kina sifa, kama vile, kiburudishe, kifundishe, na kuniacha nikiwa na fikira chanya.

Mhmmm, ndiyo, napenda kutembea msituni kwa sababu hunipa amani na kunituliza akili, ninapo kutana na asli. Kutembea msituni, unifanya njisikie karibu na mazingira ya kiasli, jambo linalopunguza msongo wa mawazo. Hewa safi na sauti za ndege, unipa utulivu na nguvu mpya. Kutembea huku msituni, unisaidia kufanya mazoezi mepesi bila msukumo wowote wa maisha. Ninapokumbuka mtembezi ya msituni, mimi uhisi furaha, faraja, na kuwa ni muda wakujitenga na kelele za kawaida. Napenda, tena sana, kutembea msituni, kwa sababu kule kuna nafasi ya kupunga upepo ukitafakari na kujifuraisha unapoyatazamaa maandhari na mazingira.

Naamu naamu naamu. Napenda kuimba. Kuimba kwa sababu huwa kunanipa furaha na kuniruhusu kutoa hisia za moyoni. Kuimba unisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Kwa kuwa hunifanya nijisikie huru na mchangamfu. Ninapenda kuimba nyimbo. Ninazo zienzi na kuzipenda sana. Kwa sababu huwa zinanifanya. Nijihusishe na maneno na melodi. Kuimba pamoja na wengine pia huongeza furaha hata zaidi na kuimarisha uhusiano. Ninapokuwa nikiimba, huwa ninahisi utulivu wa ndani na raha. Zaidi kwa kuwa ni njia rahisi ya kuburudika. Napenda kuimba kwa kweli kwa sababu ya furaha, kwa sababu ya kuondoa mawazo, na pia kwa kujieleza kihisia.

Ununuzi wa mitandao ni ndiyo huwa ninanunua vitu kwa kutumia simu kwa sababu hunirahisishia mambo mengi. Kununua vitu kwa simu ama kwenye mitandao ni rahisi na kuna hifadhi muda kwa kuwa ninaweza kufanya. Manunuzi popote nilipo hunipa na fasi ya kulinganisha bei na bidhaa tofauti tofauti kabla ya kufanya maamuzi. Malipo kwa simu ni salama na huwa ya haraka. Jamboli naloongeza urahisi. Pia, nina pofanya manunuzi kwa simu, huwa nina hisi nimepunguza usumbufu, wakwenda madukani bila sababu ya lazima. Hivyo kutochoka na pia kulekuletewa hadi nyumbani. Ukiwa umeketi raham starehe. Ni muhimu sana kwangu. Kwani ni rahisi, ninjiaha raka na ninjia kisasa.

Mfereji ama kituo cha televisheni, ninacho kipenda kukifuatilia, kina tegemea ama inategemea aina ya vipindi vinavo, toka humo, wakati huo na kile ninacho hitaji kwa wakati ule. Kwa sababu, kila mfereji ama kituo cha televishini, kina upeke wake. Kwanza ninapenda kufuata mfereji wa habari. Kwa kuwa, hunisaidia kufahamu yanayo endelea na yanayojiri, nchini na hata katika kimataifa. Pia, hufuatilia mfereji wa burudani kwa sababu, hunipa mapumziko kupitia filamu, tamthilia au vipindi vya kuchekesha, hasa ninapotoka kazini. Isitoshe, ninapenda sana mfereji wa michezo hasa. Ninapoenda kufuatilia mashindano makubwa. Hatimae, uwa nachagua sana mfereji kulingana na muda au hali ya moyo, lakini lengo langu muhimu hubaki kupata taarifa na burudani kwa uwiano. Kwa kifupi mfereji uwe wa habari, burudani na michezo kulingana na maitaji ya wakati huo.

Maabadi, mahala maalum pakua budu. Kwa kweli mimi huenda mahali paibada, kwampangilio wakawaida kwa sababu ninafasi ya kutafakari na kuimarisha maadili. Kwanza kabisa, huwa ninaenda angalau maramoja kwa wiki kwa kuwa ratiba hiyo hunisaidia kudumisha nidhamu ya kiroho. Pia, wakati mwingine huwa ninaenda katika siku maalum, kuna potokea mikutano, aidha iwe ya kijinsia, ya katika tiya wiki, ama kuwe na harusi, ama matukio yoyote muhimu kwa sababu hutoa na fasi ya kushiriki na jamii. Vile vile, hata nisipo kwenda mara kwa mara, huwa sana sana ninatenga muda wa kutafakari binafsi kwa kuwa kiini cha kuabudu ni utulivu wa moyo. Hatimaye, marudio hayo hutegemea ratiba na mazingira, lakini dhamira hubaki ile ile ya kujijenga kiroho. Kwa mktasari mimihu wanampangilio, unaoniwezesha kuwa na utulivu, kutafakari na kuwa na uwiyano wa maisha.

Kupiga picha kwangu ni marachache lakini kwa makusudi. Kwa sababu, ninapenda sana kunasa matukio muhimu na yenye mana maishani. Kwanza napiga picha pale, panapokuwa natukio maalum, kwa safari, kwenye sherehe, au wakati wafuraha. Mimi uwazipigipicha kila siku. Kwa kuwa ninapendelea sana kufurahia muda halisi kabla ya kuhifadhi kwenye picha. Vile vile, ninapopiga picha. Huwa ninalenga kunasa hisia na kumbukumbu badala ya wingi wapicha tu. Kwa hivyo, ninapozitazama tena. Huwa ninahisi furaha na kukumbuka matukio husika.

La, siishi mahali niliko zaliwa. Kwa sababu safari ya maisha mara nyingi, hutupeleka sehemu tofauti tofauti. Kuondoka mahali nilipo zaliwa kulinipa fursa ya kukutana na watu wapya na kujifunza tamaduni mpya ninapochapa kazi. Kuishi sehemu nyingine, kumenisaidia kujitegemea zaidi kwa kuwa kumenipa changamoto zinazokuza uwezo wangu. Aidha, bado ninaheshimu na kuidhamini sehemu niliko zaliwa, kwa sababu ndipo msingi wa maisha yangu ulipo anzia na kuwekwa. Ninapo irudia au kuikumbuka kwa kweli huwa ninahisi hisia za furaha na za shukrani. Kwa hivyo, kwa sasa, siishi mahali pale nilipozaliwa, lakini mahali hapo, bado nisehemu muhimu, ya kumbukumbu na ya utambulisho wangu.

Kwa kweli muandishi wa vitabu ninaempenda zaidi ni chinuwa achebe kutoka nchi ya Nigeria, Afrika, Magharibi. Kwa sababu, kazi zake zinakina na ujumbe unaogusa jamii. Na mdamini kwa jinzi, anavyoelezea maisha na changamoto za jamii za kiafrika kwa kuwa anandika kwa uhalisia na heshima ya utamaduni. Haitha, luga yake ni rahisi lakini yenye nguvu jambo nalofanya ujumbe wake, uweleweke kwa wasomaji wengi. Izitoshe kupitia wausika wake, huwa anaonyesha madili, migongano ya kijamii na mabadiliko ya maisha kwa sababu anachambua binadamu kwa undani. Mwisho kabisa, ninapokumbuka vitabu viake na kazi yake kwa jumla huwa ni nahisi hamasa ya kutafakari historia. Na utambulisho na muelekeo wa jamii kweli, chinua ajebe Bwana kazi yako nzuri ni muandishi mwenye hekima. Uhalisia na mchango mkubwa katika fasihi ya dunia. Isitoshe, anaheshimu utamaduni wa mwafrika.

Mara nyingi asubuhi ninapoamka. Mimi hula chakula chepesi lakini chenye lishe asubuhi. Kiamsha kinywa changu mara nyingi huwa chai au kahawa pamoja na mkate, uliopakwa siagi kwa kiasi tu pamoja na wishwa. Kwa sababu hunipa nguvu ya kuanza shuguli za siku. Wakati mwingine hua ninaongeza matunda, kwa kuwa hunisaidia mwili kupata vitamini mapema. Ikiwa nina muda wa kutosha, mimi hula mayai au kunywa uji. Kwa sababu vyakula hivyo, hunishibisha na kudumisha nguvu kwa muda mrefu. Hatimaye, mimi huchagua hili ni muhimu. Mimi huchagua kulingana na muda na mahitaji ya siku, lakini lengo langu hubaki lile lile kuanza siku nikiwa na nguvu. Kwa hivyo yawezekana ya kwamba vyakula, viwe rahisi, vyenye lishe bora na vinavyonipa nguvu.

Sadakta, kusema kweli, kiti cha kwanza ninapo anza kazi ama ninacho kifanya ni kujipanga kiakili na kimuda kwa sababu mawazo ama mwanzo mzuri huamua mwelekeo wa siku nzima pili kutazama ratiba au orodha ya majukumu kwa kuwa hunisaidia kuelewa ni yapi muhimu na yapewe vipaumbele kwanza kwa siku hiyo. Aidha kupanga kazi kwa umuhimu wa muda ili kuepuka kuchanganyikiwa na kupoteza nguvu mapema. Isitoshe kuanza na kazi muhimu au ngumu zaidi kwa sababu akili huwa bado iko freshi na mwili unanguvu. Timae nikishaanza kazi, mimi hujitahidi kudumisha umakinifu na nidhamu ili kuendelea vizuri hadi mwisho wa siku itakapoisha. Kwa hivo kwa kifupi, kujipanga kwanza, kuweka kipaumbele, kisha kuanza vitendo ama kutenda kwa umakinifu.

Kwa kweli nchi ambayo, ningependa kusafiri na imekua katika ndoto zangu na kujifunza tamaduni zake ni nchi ya Japani. Kwa sababu ina mchanganyiko, wakipekee, wa jadi na teknolojia ya kisasa. Japani inavutia sana kutokana na utamaduni wake na heshima na nidhamu. Kwa kuwa maadili hayo yanaonekana wazi katika maisha kila siku. Ningependa pia kushuhudia miji yake ya kisasa kama Tokyo pamoja na maeneo ya kistoria kama Kyoto kwa sababu huonyesha uwiano wa zamani na wa sasa. Chakula cha kijapani hunivutia sana kwa kuwa ni tofauti na chenye ladha ya kipekee. Ninapofikiria sana nchi hiyo mimi huhisi msisimuko na hamu ya kujifunza kwa sababu ni nafasi ya kupanua upeo wa mawazo. Kwa kifupi nitasema ya kwamba, nchi ni Japani na sababu ni nchi ya utamaduni nidhamu na ubunifu wa hali ya juu.

Kusema kweli napenda kula nje ya nyumbani katika maeneo tulivu na safi kwa sababu unifanya nijisikie huru na kufurahia chakula kizuri zaidi. Kwanza kabisa napendelea mikahawa ama mikahawa, hoteli, ndogo, ma mikahawa ya wazi kwa kuwa inautulivu na huduma ya karibu. Pia napenda sehemu zilizo na mazingira mazuri na kelele ndogo kwa sababu uniruhusu kuzungumza na kufrahia chakula bila usumbufu. Pia, mimi uchagua mahali panapo, toa chakula safi na chenye latha ya nyumbani, kwa kuwa ndicho kinachonipa faraja zaidi. Hatimaye, ninapukua katika mazingira mazuri, ata chakula uonja vizuri zaidi, jambo nalofanya uzoevu uwe wakufuraisha. Kwa kifupi, mimi hula katika maeneo tulivu, safi na yenye mazingira ya kupendeza.

Mafunzo ya kazi yaliyo nisaidia zaidi ni yale ya vitendo na yanayolenga kuboresha ufanisi kazini. Kwa sababu, mafunzo hayo hunipa ujuzi, wamoja kwa moja na kutumia kila siku. Mafunzo ya mawasiliano kazini ya menisaidia sana kwa kuwa ya menifanya nifunze kuwasiliana kwa uwazi, kusikiliza vizuri na kushirikina na wengine kwa heshima. Mafunzo ya usimamizi wa muda ya meniongezea nidhamu kwa sababu ya menisaidia kupanga kazi kwa vipa umbele na kuepuka msongamano wa majukumu. Mafunzo ya kutatua matatizo na kufanya maamuzi ya menijenga kiakili kwa kuwa ya menifanya nikabiliane na changamoto kwa utulivu na mantiki. Aidha, mafunzo ya teknolojia na ujuzi wakidigitali ya mekuwa muhimu kwa sababu ya merahisisha kazi na kuongeza kasi utendaji. Hatimae, mafunzo ya maadili na kazi kwa timu ya menisaidia kujenga uhusiano mzuri, bora, na ule wakutamaniwa na kudumisha mazingira chanya ya kazi. Kwa mutasari, nitasema ya kwamba mafunzo ya kazi ya liyonisaidia zaidi ni yale ya mawasiliano, usimamizi, wamuda, utatuzi wa matatizo na teknolojia kwa sababu ya meongeza ufanisi wangu na kunijenga kita aluma.

Ni kweli naipenda asali kwa sababu ni tamu kutokana na hali yake ya uasilia na pia ina manufaa mengi. Kwanza naipenda ladha yake ambayo ni laini na ya kipeke kwa kuwa huwa inatumika vizuri kwenye chai uji au hata mkate. Pia asali hunisaidia kiafya kwa sababu inaaminika kuimarisha kinga na kutuliza koo hasa mtu anapokuwa na homa. Vilevile, naipenda asali kwa kuwa ni bidhaa ya kiasili, jambo linaloifanya iwe mbadala mzuri wa sukari ya kawaida. Hatimaye, ninapoitumia huwa ninahisi raha na uridhisho wa kipekee kwa kuwa inanipa nishati ya polepole na ya kudumu.